Ndio, ninapenda sana kununua vitu mtandaoni na tena uzuri vinanifikia kwa urahisi bila kutumia nauli au bila kutoka nyumbani. Kununua vitu mtandaoni vinakuanga vizuri sana huwa inanirahisishia wakati.

Mara mingi sana, ninapenda kupiga picha, na pia ninapenda kuziposti kwenye mtandao, ndio marafiki zangu wale wazamani ambao hatuonani waweze kuniona na kunikumbuka. Napenda picha sana, picha mzuri sana kwangu.